Kuwatia moyo wenzangu tuseme kwa mandhari ya kazi hivo, ninajaribu kuwa mfano wa kwanza nikifanya kazi yangu kwa bidii na uaminifu, ili wengine waone kwamba inawezekana. Pia ninasifiwa kazi nzuri wanapoifanya, sio tu kusema poa tu, bali pia ninafafanua vizuri kila walichofanya vizuri ilu wajisikie wameonekana na kuthaminiwa. Wakati kuna changamoto, ninawa shirikisha katika kutatua matatizo badala ya kuwalamu ili tujenge ufumbuzi pamoja na wajisikie sehemu ya timu. Ninawasaidia wanapo kuwa stuck na siwadharau, tunaweza kujifunza pamoja na kukua pamoja. Mwisho, ninawakumbusha ndoto.

Na zaidi ni Cristiano Ronaldo. Huyo jamaa ni mfano wabidii na kujituma. Siyo tu mchezaji bora. Bali ni disipline sana. Chakula mazoezi kulala kila kitu huwa anapanga. Inaonyesha kwamba ufanisi hauji bila kujitahidi. Pia ana umri lakini la bado anacheza kwa kiwango cha juuu. Inaonyesha ukubwa wa kujiamini na kujali mwili wako. Lakini pia ningependa napenda eliud kipchoge kwa marathon. Ni mkenya wetu ambae ameonyesha utulivu discipline na no human is limited philosophy yake inachakesha sana na ni inspirational kweli keli.

Ndoto yangu kubwa zaidi ni kuwa kiongozi ya anaebadilisha maisha ya watu siyo tu kwa kuwapa kazi, bali kwa kuwajenga, kuwathamini na kuwapa fursa ya kukua nataka kuwa mtu ambae anaunda mazingira ambapo wafanyakazi wanajisikia salama, wanasikika na wana fursa sawa bila kujali asili yao pia nataka kujenga biashara au mradi ambao unasaidia jamii labda kuzalisha ajira kwa vijana kusaidia elimu au kulinda mazingira nataka kufikia mahali ambapo familia yangu inajisikia salama kiuchumi na hakuna wasiwasi wa siku za usoni. Mwisho nataka kuwa mfano kwa wengine. Watu wana angalia na kusema nataka kukua ka ule msee juu. Nisha maliza chenye nafaa kufanya na nisha make it.